Nafanya mambo haya kupunguza matumizi ya plastiki, kwanza mimi hutumia mifuko ya kubebea, inayotumika tena badala ya mifuko ya plastiki nikinunua sokoni. Pia nabeba chupa ya maji ya kujaza tena ili nisinunue chupa ya plastiki za matumizi ya mara moja. Pia mimi huchagua bidhaa zenye vifungashio vya karatasi au kioo badala ya plastiki inapowezekana. Natumia vyombo vya chakula, vinavyotumika tena badala ya plastiki za kutupa Mimi huwa narekebisha kutumia tena plastiki zilipo kabla ya kuzitupa Natenganisha takataka na kupeleka plastiki kwenye maeneo ya kurejelea Kurejeleza na pia nawaelimisha watu wa karibu nami kuhusu madhara ya plastiki kwa mazingira hizo hatua ndogo ndogo zikijumulisha huwa zinasaidia sana kulinda mazingira.

Utaratibu wangu wa chai ni kitu ya maana sana kwenye siku yangu. Kwa kawaida, mimi unywa chai ya maziwa. Na hua ndaliwa kwa kuchemusha maji, kisha naongeza majani ya chai, badaye maziwa. Na mwisho, sukari kiasi. Sipendi iwe tamu sana. Wakati mwingine, asa subui baridi, ninaongeza tangawizi kidogo au mdalasini ili kuipa ladha ya joto na nguvu zaidi. Hakuna viungo vingi Napenda chai iwe raisi lakini niladha halisi Maranyingi na kunywa chai ya mkate mandazi au chapati kama ipo kama nikobize Hata chai peke yake inanitosha kunipa muanzo mzuri ya wasiku mali ni napopenda kunywa chai ni nyumbani Asa asubui au jioni nikiwa nimetulia Pia napenda sana kunywa chai Kwa kibanda cha chai cha kawaida tu mali penyeviti vya plastiki watu wanapiga story kelele za kawaida za mtaa Kuna ile ladha chai ya mtaa ambayo hua tofauti kabisa na ya nyumbani Nikikosa chai siku mzima na isika kama kuna kitu kina kosekana Huwa siugonjwa tu Lakini ni akili inakuwa haikosawa kama siku haijanza rasmi chai unipa utulivu waakili, jotomoyoni na wakati wakujipanga kima wazo ni zaidi ya kinywaji tu, ni sehemu ya ratiba yangu na hali yangu ya kawaida Kwa kifupi, naeza sema chai kwangu ni anaza, si anaza, ni sehemu ya maisha.

Wakati wa juakali, mimi hupenda sana kupanga shughuli zangu kwa njia kunjilinda kiafia na kunifanya nijisikie uhuru kimwili na kiakili. Kwa kawaida, sipendi kujitesa sana nje nje bila sababu. Kwa sababu juakali, linaeza kuchosha mwili, haraka na hata kuathiri hali ya mwili kama hauko makini. Kwa hiyo, kitu cha kwanza ninachofanya ni kuwakikisha nimevaa nguo nyepesi zenye kupitisha hewa nzuri Maranyingi rangi hafifu au nyeupe ili zisivute joto saana. Unisaidia kujisikia vizuri hata nikitoka nje kidogo Maranyingi nikiona juakali sana Napendelea kukaa semu, zenye kivuli, au ndani ya nyumba, ndani ndani naeza kufungua madirisha ili hewa ipite vizuri au kama kuna feni naitumia kupungu za joto huu ni wakati pia ninaupenda kunywa vinywajibaridi hasa maji ya kawaida au maji yalio changanywa na limau kidogo Sifanyi hivi kwa nasa tu bali ni njia kwa kikisha mwili wangu haupungukiwi na maji Kwa sabubu juakali husababisha mtu kutoa jasho kwa haraka bila hata kujitambua Kuna nyakati ambapo nikuwa na muda waziada napenda kupumuzika tu. Naweza kuka chini kusikiliza muziki laini au hata kusoma kitabu fulani Kinacho nivutia juakali hunifanya nisipende sana shughuli nzito zinazo hitajinguvu nyingi Kwa hiyo hutumia muda huo kufanya mambo mepesi ya nayo nituliza akili Wakati mwingine naangalia simu na soma makala au video visivyo na presha, mradi tu ni chukue muda kupumua na kupunguza kasi ya siku kama itabidi nitoke nje, kwa lazima wakati wajua kali kujitahidi kupanga muda na pendelea kutoka asubuhi mapema au jioni likiwa limepungua. Lakini kama nipo nje, mchana, huwa natafuta sehemu, zamiti, vibanda, au majengo ya nayo toa kivuli ya, huwa makini sana na mwili wangu Nikihisi nimechoka au joto limezidi, na chukua mapumziko, maramoja, badala ya kujilazimisha Kwaujumla, wakati wajua kali, mimi huchagua, kujilinda, kupunguza presha, na kujipa nafasi ya kupumzika Naonajua kali si adui, lakini linahitaji heshima. Ukijua jinsi ya kuhishi nalo vizuri, linaweza kupita bila kuleta madhara yoyote. Nata sikuikaendelea kwa mzuri na mtulivu bila msongo wa mawazo.

Kwa uwaminifu kabisa, naweza kuishi siku moja bila teknolojia lakini haitakuwa siku ya kawaida kwangu na pia haitakuwa rahisi kama inavyoweza kuonekana kwa mtu ambaye kazi zake hazitegemei sana teknolojia. Kwa sababu mimi hutumia teknolojia kama chombo cha kazi, mawasiliano, mipango na ata kujifunza kuishi bila teknolojia kwa siku moja kunaitaji maandalizi ya kiakili na kimili mapema. Sio kwamba siwezi, bali ni kwamba maisha yangu ya kila siku yameunganishwa sana na teknolojia na kwa namna ambayo kuikata ghafla au kuna badilisha kabisa mtiririko wa siku Kwanza kabisa upande wa kazi ndiyo ungeathirika zaidi kazi zangu nyingi hutegemea siku, simu, kompyuta, interneti na programi mbali mbali Hapo ndipo ninapopata tarifa kuwasilia na watu, kufanya maamuzi na kutekeleza majukumu bila teknolojia kwa siku moja, ningelazimika kusimamisha kazi au kupanga mapema siku gani nifanya mapumziko rasmi, pia inaonesha wazi kuwa teknolojia kwangu si ya anasa tu, bali ni nyenzo na msingi ya kazi na kipato. Bila hiyo, siku ingekua kama imesimama upande wa maendeleo ya kazi. Hata hivyo, nikitazama upande mwingine kuishi bila teknolojia kwa siku moja, kunaweza kuwa na faida zake. Inaweza kuwa siku ya kujitenga kidogo na kelele za taarifa, simu, ujumbe, na presha ya kujibu kila kitu haraka. Naweza ni katumia muda huo kufanya mambo ambayo mara nyingi tunayaharisha kwa sababu ya screening kama kutafakari, kupanga mawazo kwa maandishi, kusoma vitabu, ama hata kukaa tu kimya nikitafakari maisha kwa namna fulani, siku hiyo ingekuwa ya kurejesha utulivu wa akili kijamii pia kungekuwa na mabadiliko bila teknolojia mawasiliano ya ana kwa ana pekee Hii naeza kuwa changamoto kidogo lakini pia ni jambo zuri kwa sababu inalazimisha mtu kuwa makini zaidi na watu waliopo karibu nae Mazungumuzo yanakuwa ya kina zaidi kwa sababu hakuna simu ya kuangalia kila dakika hapo unahisi zaidi zamani na ya uwepo wa mtu badala ya uwepo wa mtandao Pia, siwezi nikapuza ukweli kwa mba dunia ya leo imejengwa jua teknolojia Hata mambo madogo, kama kupata taarifa, kupanga safari au kujua kinacho endelea nje ya mazingira Unategemea sana teknolojia kwa hiyo, kuishi siku moja bila teknolojia, kungewezekana Lakini kungekuwa kama kujitoa kwenye mfumo wa dunia, wa sasa, kwa muda mfupi ni kama kuchagua kimia katikati soko lenye kelele.

Ninapokuwa na marafiki zangu, kile tunachopenda kufanya kwa pamoja, hutegemea sana na aina ya rafiki mazingira tulipo na hata hali ya siku husika Mimi ninaamini urafiki ya huku kwenye kufanya jambo moja tu kila wakati Bali, huku kwenye kubadilika kulingana na watu mnaokaa nao na namna mnavyoelewana ndio mana naeza kuwa na kundi moja la marafiki, tunaofanya mambo fulani kundi lingine kabisa lenye shughuli tofauti Lakini yote yananipa furaha kwa namna yake Nina marafiki wanapenda mchezo hasa mpira wa mguu Hapu mambo hubadilika kabisa mpira kwangu ni zaidi ya mchezo ni njia ya kuachilia presha kujisikia huru na tunaweza kucheza mpira wenyewe uwanjani au ata kuangalia mechi pamoja Wakati wa kuangalia mpira Kuna mijadala mingi Kuanzia wachezaji, makocha, hadi maamuzi ya refa Kila mtu ana maoni yake na mara nyingine mjadala unakua mkali lakini bado wa kirafiki Hapo ndipo unaona utofauti ya mitazamo lakini bado heshima inabaki kucheza mpira pamoja pia hujenga mshikamano Kwa sababu mnalazimika kuamini, kuaminiana na kushirikiana kama timu ninao pia marafiki wanaopenda hadithi na mazungumzo ya kina Maranyingi, tunapenda kukaa tu na kuzungumza hizi zinaweza kuwa story za maisha, mambo tulioyapitia zamani, changamoto za sasa na au mipango ya baadae Kuna wakati tunakumbushana maisha ya shule, tukicheka makosa za zamani au kushiriki vitu ambavyo hatusemi hadharani mazungumuzo ya aina hii hunipa utulivu fulani kwa sababu yanajenga uwelewano wa kweili Si lazima pawe na kelele au shughuli nyingi kukaa chini labda chai au soda kuzungumuza kwa wazi huwa ni tiba la kiakili Kuna pia marafiki ambao tunapenda kucheza games Iwe ni michezo ya simu, playstation, nao ata michezo ya kawaida kama draft au cards Hii mara nyingi huwa ni kwa ajili ya, burudani na ushindani kwa kirafiki Kila mtu anataka kushinda, lakini mwisho wa siku ni vicheko na utani michezo husaidia kusahau mawazo mengi ya nje na kuzingatia muda huo tu Pia huonyesha tabia za watu Kuna wanaokasirika, wakishindwa, kuna wanaocheka tu na kuna wanao taka kumarudio hadi washinde Kwa marafiki wa aina nyingine Tunaweza kutoka nje, kutembelea, kutembea au kukaa sehemu tulivu kutukibadilisha mawazo Wakati mwingine, hatuhitaji hata mpango maalum Tunaweza kukutana bila agenda kuzunguka mtaa, kuangalia watu na kujadili mambo ya kawaida ya maisha hizi ni nyakati ambazo zinaonekana ndogo, lakini ndizo hujenga kumbu kumbu za kweli kwa sababu hakuna shinikizo la kufanya kitu kikubwa.

Kwa kweli, huwa siendi maktabani mara kwa mara kwa ratiba maalum, lakini huwa naenda nikipata nafasi. Na maana ya kwamba, si kwamba sipendi maktaba bali ratiba yangu ya kila siku na majukumu niliyo nayo hunilazimisha kuchagua muda wa, kuchagua muda kwa uangalifu. Kuna nyakati ambapo kazi zinakuwa nyingi au akili inakuwa imelemewa na mambo mengine. Hiyo inakua ngumu sana kupata muda wa kukaa maktabani. Kwa utulivu, ninapo pata nafasi maktaba huwa ni sehemu ninayo idhamani sana. Ninapoenda maktabani huwa si kwa haraka au kwa kulazimishwa. Huwa ni uamuzi wa makusudi na mara nyingi nikiwa nataka utulivu wa kiakili au ninapohitaji kuzingatia jambo fulani bila usumbufu wa kawaida. Maktaba inanipa mazingira tofauti kabisa na nyumbani au ofisi Hakuna kelele nyingi, hakuna presha ya simu kila dakika, na Hali ya kimya inayofanya nijisikie kama mawazo yangu yanapangwa yenyewe. Hata kama sijasoma kwa muda mrefu, kukaa tu maktabani hunisaidia kurejesha mwelekeo wa fikra.

Ndiyo, napenda sana kucheza ngoma. Kwa kiwango ambacho siwezi hata kuficha. Kumu kucheza ngoma sila jambo la kubatisha, au la msimu, bali ni kitu kinacho toka moyoni kabisa. Ninamna yangu ya kujieleza bila kutumia maneno mengi, na pia ninjia moja kubwa ya kuachilia isia, pressure, na mawazo yanayo jikusanya ndani kwa muda mrefu. Kila ni napo cheza ngoma, na isi kama kuna mzigo fulani unaondoka mabegani mwangu pole pole. Kitu ni nacho penda zaidi kuhusu kucheza ngoma ni uhuru unaokuja na. Hakuna sheria ngumu, hakuna mtu anaye nilazimisha, nifuate mtindo fulani, wala hakuna shinikizo la kuwa mkamilifu. Wakati mwingine na cheza kwa mpangilio, nikijua steps fulani na wakati mwingine na cheza tu kulingana na hisia za wakati huo. Muziki unapo cheza, mwili ujitikia mwenyewe. Miguu, mikono, kichwa, kila kitu ufata mdundo bila mimi kufikiria sana. Hapo ndipo napoishi raha ya kweli ya kucheza ngoma. Pia napenda kucheza ngoma kwa sababu ina nisaidia kiaafya, kimwili na kia kili. Kicheko kinakuja, jasho linatoka, mwili unajisikia mwepesi, na kama mazoezi, lakini yenye furaha zaidi. Kwa sababu, ufanya kwa kulazimishwa. Baada ya kucheza ngoma, hata kama ni kwa dakika chache tu, na isi nguvu mpya kabisa, uchovu waakili unapungua, na hata isiazi zinapote hata ratibu. Ni tiba ambayo haigarimu pesa, lakini inadhamani kubwa sana. Kuzu mazingira, napenda kucheza ngoma semu tofauti tofauti, naiza nikacheza ngoma peke yangu, nikua peke yangu labda nyumbani, mziki ukiwa chini au juu kulingana na mazingira. Kuna wakati wakujia chilia kabisa bila kufikiria macho ya watu, lakini pia napenda kucheza ngoma nikua na watu, marafiki, kwenye sherehe, hafla fulani. Kucheza pamoja uongeza furaha maradufu kwa sababu unakumbu kithana ni shate. Mtu wakifanya mubus moja kali inakupa masa ya kufanya piyako pia. Hapopia ndipo uhusiano unajengwa bila hata kuzungumuza sana. Haina ya muziki pia ni mchango mkubwa. Napenda kucheza ngoma kulingana na mdundo uliopo. Iwe ni muziki wa kisasa au asili au ata nyimbo za zamani zenye biti nzuri Kila haina muziki unifanya nicheze kwa namna tofauti Kuna muziki unanifanya nicheze kwa nguvu na kazi na kuna unanifanya nicheze taratibu Lakini kwa isi ya mzito hiyo tofauti inanifanya nione ngoma kama luga yenye lufuthi nyingi Zaidi ya yote, kucheza ngoma unifundisha kitu kimoja muimu sana kujiamini Unapocheza bila kujali sana nani anakutazama Unajifunza kujikubali Unajifunza kuwa huru ndani ya mwili yako mwenyewe Hilo linajenga hata tabia yako inje ya ngoma unakuwa mtu jasiri zaidi mwepesi wakujieleza na siya ugopa sana kukumewa Kwa hiyo yote mimi nikisema napenda kucheza ngoma Si kusema juujuu misemo ya mimi kama mtu ni kitu kinacho nifanya nijisikie hai, huru na mwenye furaha ya kweli hiyo ni dakika chache ya muda mrefu nikiwa peke angu au nikiwa na watu kucheza ngoma kwangu nifuraha safi kabisa.

Ndiyo, ninatuma mitandao ya kijamii, lakini situmii kwa mzaha au au kupoteza muda bila mpangili mpangilio. Kwangu, mitandao ya kijami imekua kama chombo muhimu cha mawasiliano, kujifunza, kujita kujitangaza na kuendelea kuwanga kunganishwa na dunia kwa ujumla. Na itumia kwa uwangalifu, niki nikijua faida zake na pia niki nikitambua changamoto changamoto inazo zinazo kuja nayo Kwanza kabisa, mimi natumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na watu iwe ni marafiki, ndugu au watu niliowahi kufanya kazi nao mitandao kama WhatsApp, Facebook na Instagram hunisaidia kuendelea kuendelea kuwa karibu na hata nao hata kama tuko mbali kijografia Kupitia mitandao hii ninaweza kujua kinacho endelea kwenye maisha yao kushirikiana mawazo na wakati mwingine hata kusaidiana pale inapo hitajika Hii menisaidia sana kudumisha mahusiano ambayo pengine yangd yange potea kwa sababu ya umbali au shughuli nyingi za kila siku. Pia naoutumia mtandao ya kijamii kama njia kupata taarifa ya maa na maarifa Kuna kurasa na akaunti nyingi zinazo shari shiriki habari za elimu, maendeleo ya kiteknolojia, biashara, ajira na hata maswala ya kijamii Ninapo pata mda napitia maudhui kama ha kama haya ili nijiongezee ufahamu na kuelewa kinacho ndelea duniani Kwangu, mtandao ya kijamii siyo tu sehemu ya burudani, Bali pia darasa lisilo rasmi linaro nipa nafasi ya kujifunza kila siku Pia, ninatumia mitandao ya kijamii kwa kujitangaza au kujenga taswira binafsi katika katika dunia ya leo, uwepo wepo utandaoni ni muhimu sana saa kama na malengo ya kibiashara au kitaaluma Kupitia mitandao ya kijamii nawe naweza kushiriki kazi ninazofanya mawazo yangu na au uzoefu wangu katika nyanja mbalimbali Hii imenisaidia kuoanekana na kuonekana na watu wengine zaidi, kupata mawasiliano mapya na wakati mwingine hata, fursa ambazo, nisinge zipata kwa njia ya kawaida. Ata hivyo, najitahidi sana kuthibiti matumizi yangu ya mitandao ya kijamii. Natambua ya kwamba, inaweza kuwa chanzo kikubwa cha upotevu wa muda kama haitatumika kwa ni dhamu. Ndio maana hua nyakati maalum za za kuingia mutandaoni na kuna nyakati ninazo chagua kabisa kuweka simu pembeni ili nijikite kwenye kazi, familia au mapumziko ya akili Nimegundua kwa kwa usawa huu hunisaidia kutumia mtandao wa kijamii kwa faida yangu bada badala ya kuni kuiruhusu initawale, Naeza sema naeza sema kwa ujubla, mitandao ya kijami kama zana ni kama ni kama maisha yenyewe, Unayatumia unayetumia kuwasiliana, kujifunza, kujitangaza na kupata buruda burudani kwa kia kiasi Lakini pia najua umuhimu umuhimu wa maisha halisi nje ya ya ya skrini Kwangu, mtandao ya kijamii ni mzuri ikiwa inatumiwa kwa busara na mimi hujitahidi kila siku kuhakikisha inasaidia kukua badala ya kunirudisha nyuma.

Ndio napenda kupanda milima ingawa siwezi kusema kuwa nafanya hivyo kila mara au kama mtaalamu Kupanda mlima kwangu ni zaidi ya shughuli ya kimwili ni uzoefu unaoguza akili mwili na hata namna mtu anavyojiona Kila ninapopata nafasi ya kupanda mlima huwa naichukulia kama safari ya kujituma na kujiondoa kwenye kelele za maisha ya kila siku Kwanza kabisa kinachonivutia kuhusu kupanda mlima ni mazingira ya asili milima mingi huwa na mandhari ya kuvutia sana miti ya asili hewa safi upepo mwanana na utulivu ambao hupatikana kwa nadra mjini Unapokuwa unapanda mlima hasa ukiwa mbali na barabara au majengo Unahisi kama umeunganishwa tena na asili hii hunisaidia kupunguza mawazo mengi msongo wa akili na kunipa nafsi nafasi ya kutafakari maisha kwa utulivu Pia napenda changamoto inayokuja na kupanda milima Sio rahisi kila wakati Kuna nyakati unapanda kwa uchovu miguu inauma pumzi inakuwa mzito na unajiuliza kama utaweza kufika juu Lakini hapo ndipo napopendea zaidi kwenye ile hali ya kujiskuma mbele hata kama mwili unachoka lina funzo linanifunza uvumilivu nidhamu kutokana na tamaa ya kirahisi Unapofika kileleni ile furaha na kuridhika unayopata haiwezi kulinganishwa na kitu kingine Kwa sababu unajua umefika hapo kwa juhudi zako mwenyewe Kupanda mlima pia hunisaidia kiafya ni aina nzuri ya mazoezi ya mwili ambayo hufanya misuli ifanye kazi ya kuimarisha moyo na kusaidia kupunguza uzito au kudumisha afya kwa ujumla tofauti ya mazoezi ya kawaida na gym Kupanda mlima huhisi kuwa cha asili zaidi na cha kufurahisha kwa sababu unafanya mazoezi huku pia unafurahia mazingira na safari yenyewe Jambo lingine linalofanya nipende kupanda mlima ni ushirikiano na watu mara nyingi kupanda mlima hufanywa kwa makundi na hilo hujenga mshikamano mkubwa sana Mnapanda na mnasaidiana mnapeana moyo pale mmoja anapochoka na mwisho wa safari mnahisi kama timu iliyo shinda changamoto pamoja hata kama unapanda peke yako bado unajifunza kujitegemea na kujisikiliza zaidi Napenda kupanda mlima tu sababu hunipa zaidi hunipa zaidi ya mazoezi hunipa amani ya akili, funzo la maisha na hisia ya mafanikio ni shuguli ya kila siku si shughuli ya kila siku lakini ninapopata nafasi huwa Huwa naidhamini sana Kwangu kupanda mlima ni kama kukumbushwa kuwa katika maisha safari inaweza kuwa ngumu lakini ukivumilia na kuendelea kusonga mbele kilele kinafikiwa.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni, ingawa sifanyi hivyo kwa pupa au bila kufikiria Kwa muda, nimegundua kuwa ununuzi wa mtandaoni una manufaa mengi sana Asa, kwa mtu anayejali muda, urahisi na upatikanaji wa chaguo mbali mbali. Kwangu, kununua vitu mtandaoni, ni njia ya kisasa inayorahisisha maisha mradi tu mtu awe makini na afanye uamuzi wa busara Kwanza kabisa, ninapenda ununuzi wa mtandaoni kwa sababu unaokoa muda. Badala ya kutembea madukani mengi kutafuta bidhaa fulani, unaweza tu kukaa chini, mahali, pamoja na kupitia bidhaa tofauti kwa simu au kompyuta yangu. Ndani ya dakika chache, ninaweza kulinganisha bei, kusoma maelezo ya bidhaa, kuangalia maoni ya wanunuzi wengine na kufanya uamuzi. Hili unisaidia sana, hasa pale ni napokuwa na shughuli nyingi au nikiishi maeneo yenye msongamano wa watu Pia mtandaoni kuna chaguo pana sana la bidhaa. Kuna vitu ambavyo huwezi kuvipata kwa urahii madukani karibu na ulipo, lakini mtandaoni vinapatikana bila shida, iwe ni vifaa vya kielektroniki, manguo, viatu, vifaa vya nyumbani au hata huduma fulani. Mtandaoni kuna uhuru mkubwa wa kuchagua kulingana na ladha na bajeti yako na hili unifanya nijisikie nina udhibiti zaidi wa ninachonunua Hata hivyo napenda kununua mtandaoni kwa umakini mkubwa sana. Nimejifunza kuwa si kila muzaji mtandaoni ni wa kuaminika. Hivyo huwa nachukua muda wangu kuchunguza kabla kununua Mimi huangalia uhali wa duka na ukurasa maoni ya wateja walio kununua hapo au sera za kurejesha bidhaa na njia za malipo nafanya hivi ili kujilinda didhi ya utapeli na kuhakikisha napata bidha yenye dhamani halisi ya pesa yangu. Pia napenda ukweli kwamba ununuzi wa mtandaoni hunipa faraga na utulivu. Hakuna muzaji aliye nilazimisha kununua au kunifuatilia dukani bali nafanya uamuzi yangu mwenyewe kwa utulivu. Naweza kufikiria mara mbili, kuwacha bidhaa kwenye kapu, kisha kurudi baadaye, nikiwa nimeamua vizuri. Hii unisaidia kuepuka ununuzi wa papara. Kwa upande mwingine, kuna nyakati napendelea kununua moja kwa moja dukani. Asa kwa vitu vinavyo hitaji kuonekana au kujaribiwa kabla ya kununua kama nguo au viatu. Lakini kwa ujumla, ununuzi wa mtandaoni ni sehemu ya maisha yangu ya sasa na ninaudhamini kwa urahisi na ufanisi wake. Napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu inarahisha maisha, inanipa chaguo nyingi na inanisaidia kutumia muda wangu vizuri. Ilimradi mtu awe makini, mvumilivu na mwenye taarifa sahihi, ununuzi wa mtandaoni unaweza kuwa njia salama na yenye faida kubwa katika maisha ya kila mtu.

Ninahifadhi pesa kwa nidhamu mpangilio na malengo yaliyo wazi kwa sababu nimejifunza kuwa kuifadhi pesa si swala la kuwa na kipato kikubwa peke yake bali nitabia na maamuzi ya kila siku Kwangu kuifadhi pesa ni jambo la ni jambo la maksudi si la kubahatisha Nimechukulia kama sehermu ya maisha ya kawaida na sawa na kula au kulipa bili, kwanza kabisa ninaifadhi pesa kwa kujipangia bajeti, kabla ya pesa Kabla ya pesa yoyote haijatumika huwa najua itaenda wapi Ninawekea kipau mbele kwa mahitaji muhimu kama chakula, kodi, usafiri na mahitaji mengine ya msingi baada ya hapo ninajiwekea kiasi malumu cha pesa cha kueka akiba hata kama ni kidogo naamini Naamini ni bora kueka kiasi kidogo mara kwa mara kuliko kusubiri hadi upate pesa nyingi ndipo uanze kuhifadhi Pia ninaifathi pesa kwa kujitoa kwanza hii ni ya maana kwamba mara tu ninapopata pesa situmii yote alafu nione kilicho baki Kwanza naondoa sehemu ya akiba kisha natumia kilicho baki kwa matumizi mengine njia hii imenisaidia sana kwa sababu inanifanya ni chukulie akiba kama jukumu, siyo chaguo la muisho. Akiba ikisha tengwa mapema, ninanijifunza kuishi kulingana na kilicho baki. Tatu, ninatumia njia tofauti za kuhifadhi pesa ili isiwe rahisi kuzitowa bila sababu ya msingi. Sehemu ya pesa naweka kwenye akaunti ya banki au akaunti ya akiba na semu nyingine naweka kwenye mifumo ya digitali au vikundi vya kuweka akiba. Njia hii hunisaidia kugawa pesa kulingana na malengo tofauti kama akiba ya dharura na mipango ya badaye au miradi maalumu. Pia inanisaidia kuepuka kutumia pesa yote sehemu moja. Ninaifadhi pesa bado kwa kupunguza matumizi yasio ya lazima Kabla sijanunua kitu Mimi najiuliza kama kinakithi hitaji la kweli au nitama ya muda Sifurai sana matumizi ya papara au kununua vitu kwa sababu ya presha ya marafiki au mtindo ya mitandaoni Kujiuzuia kwenye matumizi yasio muhimu kimenisaidia sana kuona thamani ya pesa kuitumia kwa busara zaidi Nimejifunza pia umuhimu wa akiba ya tharura, kuna mambo Kuna mambo haya tabiriki maishani ugonjwa tharura za kifamilia au changamoto zinazo zisizo tarajiwa, kwa hiyo huwa na hakikisha ni na akiba ambayo siguzi kirahisi isipokuwa pale Sipokuwa pale inapokuwa lazima sana akiba hiyo unipa amani ya akili Kwa sababu najua hata mambo ya kibadilika ghafla Sitakua sina mwelekeo kabisa Zaidi ya hayo, ninahifadhi pesa kwa kuwa na malengo yanayo eleweka kuwa na ma kuwa na lengo hunipa motisha ya kuendelea kueka akiba inaweza kuwa lengo la muda fupi au la muda mrefu Lakini umuhimu ni kujua kwa nini ninahifadhi pesa malengo hunisaidia, nisikate tamaa na pia hunifanya nione mana ya kujinyima leo kwa faida ya kesho kwa ujumla, namna ninavyo hifadhi pesa inategemea sana nidhamu binafsi vumilivu na uwelewa wa vipau mbele vyangu Sifanyi kwa ukamilivu kila wakati lakini najitahidi kuboresha tabia zangu kadri muda inavyo kuenda Kwangu kuhifadhi pesa siyo mateso bila ni uwezekano uwekezaji wa amani ya baadaye, uhuru ya kifedha na uwezo kubaliana na maisha ya ujasiri zaidi. Kwa ujasiri zaidi.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni Msimu wa baridi, yaani kipindi ambacho hali ya hewa huwa ya wastani, baridi kidogo na yenye utulivu. Kwangu msimu huu unaonipa faraja kubwa kimwili na kiakili, na nahisi kama maisha yanakwenda kwa mpangilio mzuri zaidi, ukilinganisha na misimu mingine. Kwanza, kabisa, napenda msimu wa baridi kwa sababu ya hali ya hewa. Baridi ya kiasi hunifanya nijisikie vizuri, hasa wakati wa kufanya kazi au kupumzika Sipendi sana joto kali kwa sababu hunichosha haraka na wakati mwingine hunifanya nikose hamu ya kufanya shughuli nyingi Wakati wa baridi mwili wangu unakuwa na nguvu zaidi mawazo yanakuwa tulivu na naweza kujikita kwenye kazi au mipango yangu bila usumbufu mkubwa Msimu wa baridi hunipa bado utulivu ya kwa kipekee Kuna hali fulani ya utaratibu na umakini ambavyo, ambao huja na baridi. Watu wengi huwa wapole zaidi, mazingira yanakuwa utulivu na hata kelele za nje hupungua kwa kiasi fulani. Hali hii hunisaidia kufikiria kwa kina kupanga mambo yangu na kujitathmini binafsi. Ni msimu ninaojiona nikiwa makini zaidi na mwenye mwelekeo. Pia napenda msimu wa baridi kwa sababu ya mtindo wa maisha unaoendana nao Kipindi hiki hunifanya nipende zaidi kukaa ndani nyakati fulani kusoma, kufikiria kupanga malengo au kufanya kazi kwa utulivu vile vile mavazi ya baridi hunipa faraja kuvaa nguo, nguo za joto, kujisitiri vizuri na kujihisi nikiwa huru kufanya shughuli zangu bila kusumbuliwa na jasho au uchovu wa joto Kwa upande wa afya napata nafuu zaidi wakati baridi ya kiasi kulala kunakuwa kuzuri na hata hamu ya kula huwa katika mpangilio mzuri vinywaji vya moto na chakula cha nyumbani cha nyumbani huleta hisia ya faraja na utulivu. Jambo linalofanya msimu huu kuwa wa kipekee kwangu. Pia napata nafasi ya kujitunza zaidi na kufuata ratiba zangu bila usumbufu mkubwa Kwa ujumla, msimu wa baridi naupenda si kwa sababu ya baridi yenyewe pekee bali, kwa mazingira ya hisia, unazoniletea ni msimu unaonipa nafasi ya kutulia, kufikiria, kufanya kazi kwa umakini na kujisikia vizuri na mimi pekee yangu Ndiyo maana katika kati ya maisha, misimu yote ya mwaka, baridi ndiyo ninayoipenda zaidi.

Ndio Napenda kujifunza historia. Na nalichukulia jambo hili kwa. Kama sehemu ya kujielewa na jamii ninayoishi. Historia kwangu si hadithi za zamani tu, au majina, au tarehe za kukariri, bali ni kumbu kumbu, zinazonisaidia kuelewa kwa nini dunia ipo ilivyo leo. Kila ninapojifunza historia, nahisi kama ninafungua ukurasa, unao nisaidia kuona mzizi wa mambo mengi yanayotokea sasa. Kwanza kabisa napenda kujifunza historia kwa sababu hunipa uwelewa wa maisha ya kibinadamu kupitia historia ninaona jinsi watu waliishi kabla yetu. Changamoto waliokutana nazo, uamuzi waliofanya na matokeo ya maamuzi hayo. Hii hunisaidia kutambua kuwa mengi tunayo pitia leo si mapya kabisa Bali ni mizungumuzo ya mambo ambayo tayari yalishatokea kwa namna fulani uelewa huu unifanya niwe mtulivu zaidi na mwenye mtazamo mpana kuhusu maisha historia pia hunifunza mambo muhimu ya maisha Kuna mifano mingi ya mafanyikio na pia ya makosa yanayofanywa na watu au jamii zilizopita kujifunza historia hunipa nafasi ya kuona kile kilichofanywa kilichofanya baadhi ya jamii zisisonge mbele na kilichosababisha zingine kudorora Mafunzo haya hunisaidia kufikiri kwa kina kabla ya kufanya maamuzi Nikijua kuwa kila hatua ina hadhari zake za muda mfupi ya umrefu Napenda pia historia kwa sababu hunisaidia kujenga utambulisho kujua historia ya jamii yangu, nchi yangu na hata bara letu hunipa fahari ya hisia ya kujua ninapotoka inanisaidia kudhamini mapambano, mafanikio na mchango wa walio tutangulia huu unafanya nijione kama sehemu ya myororo mrefu ya vizazi na kunipa wajibu wa kufanya kilicho sahihi kwa ajili ya vizazi vijavyo. Historia pia hunisaidia kuelewa siasa utamaduni na mahusiano ya kijamii ya sasa. Mambbo mengi yanayoonekana kuwa ya ghafla au yasiyoeleweka yana mizizi yake kwenye matukio ya zamani. Unapojua historia, unaanza kuona uhusiano kati yaliopita na yanayotokea Leo Hii hunifanya nisichukulie mambo kwa juujuu, bali niangalie kwa mtazamo wa kina na mpana zaidi Zaidi ya hayo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunifundisha, hunifundisha subira na hekima Inayoonyesha kuwa mabadiliko makubwa huchukua muda na kwamba maendeleo haya hayaji mara moja Pia hunikumbusha kuwa binadamu hubadilika Lakini maadili fulani kama haki, heshima, mshikamano huwa muhimu katika kila kizazi Hili hunipa mwngozo wa maadili katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kununua vitu kulingana na aina ya bidhaa ninayohitaji. Lakini kwa ujumla napendelea mchanganyiko wa maduka ya kawaida na ununuzi wa mtandaoni. Kila moja ikiwa na nafasi yake. Sifungamani na sehemu moja peke yake. Kwa sababu, nimegundua kuwa kila mahali pana faida na changamoto zake. Na busara ni kuchagua pahali panapo kufaa zaidi kwa wakati huo. Vitu vya matumizi ya kila siku kama chakula, mboga, matunda, mkate na mahitaji madogo ya nyumbani Napendelea kununua kwenye maduka ya karibu au masoko ya kawaida Hapa napata faida ya kuona bidhaa kwa macho, kuchagua ubora, ninayotaka napia kusaidia kufanya biashara wa karibu Pia inanirahishia kwa sababu sihitaji kusubiri usafirishaji, nanunua na kutumia maramoja. Kwa bidhaa kama hizi, mawasiliano ya ana kwa ana, hunipa imani zaidi ina juu ya, kile ninacho nunua. Kwa upande wanguo, viatu na vitu vinavyo itaji kujaribiwa, napenda sana, napendelea sana maduka ya kawaida, napenda kuona vitu kushika, kukijaribu na kuhisi ubora wake kabla kununua. Hi hunisaidia kuepuka kukasea ukubwa rangi au ubora, pia hunipa nafasi ya kufanya maamuzi ya haraka bila usumbufu wa kurejesha bidhaa kama haijaridhisha. Hata hivyo, kwa vifaa maalum, vifaa vya kiteknolojia, au vitu ambavyo havipatikani kwa urahisi karibu nami, napendelea kununua mtandaoni. Mtandaoni napata chaguo pana, naweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja, wengine, na kuchagua kile kinacho nifaa kulingana na bajeti yangu. Pia napenda ununuzi wa mtandaoni kwa sababu unaokoa muda. hAsa, kwa vitu ambavyo tayari, najua ni nachotaka. Pia kuna nyakati napendelea kununua kwenye maduka makubwa. hAsa, nikihitaji vitu vingi kwa wakati moja. Sehemu kama hizi hunipa uraisi wa kupata bidhaa tofauti chini ya paa moja. Bei zilizo wazi na mazingira yanayo pangwa vizuri. Huu hunifanya nisikie huru kuchagua bila presha na pia husaidia kupanga matumizi yangu vizuri Jambo la lililo la muhimu si mahali pekee ninaponunua Bali ni dhamani ya pesa, ubora wa bidhaa na urahisi wa mchakato wa ununuzi kama seeemu fulani inanipa bora mzuri, bei ya haki na huduma mzuri Nitarudi tena bila kujali ni duka au mtandaoni Pia napenda sehemu zinazoni paeshima kama mteja na uwazi katika ninachonunua.

Napenda chai kuliko kahawa. Na hili ni jambo ambalo limenijenga taratibu kutokana na uzoefu wangu wa kila siku na namna mwili wangu unavyoitikia vinywaji hivi viwili. Chai kwangu sio tu kinywaji cha kawaida. Bali ni sehemu ya utaratibu wangu wa maisha. Hasa asubuhi na wakati wa jioni ninapohitaji kupumzika au kutulia kidogo baada shughuli nyingi za siku.Kwanza kabisa, ninapenda chai kwa sababu inanipa utulivu wa akili na mwili. Chai hunifanya nijisikie mchangamfu Lakini kwa namna ya pole pole na yenye mizani Sipendi ile hali ya kusthuliwa sana au mapigo ya moyo kuenda kasi kupita kiasi ambayo mara nyingi hupatikana ikinywa kahawa. Chai hunipa nguvu ya taratibu, Inanifanya niwe makini, nifikirie kwa utulivu na niweze kupanga siku yangu bila presha Hata asubuhi, kikombe cha chai hunipa mwanzo mzuri wa siku kikinisaidia kuamuka taratibu bila kuharakishwa na mwili chai ina ladha laini na rahisi kuibadilisha kulingana na hisia au mazingira Naweza kunywa chai ya maziwa, chai ya rangi au hata chai ya tangawizi au mdalasini kulingana na hali ya hewa au jinsi ninavyojisikia Wakati wa baridi au mvua, chai ya moto hunipa joto na faraja. Wakati mwngine, chai inanisaidia hata kupunguza mawazo mengi au uchovu wa akili baada ys siku ndefu ya kazi au kujifunza. Na kama kinywaji kinacho kinacho kinachonizungumza, pole pole na kunirudisha katika hali ya kawaida. Kahawa ingawa ninaidhamiri na siichukii kabisa, hua naiangalia kama kinywaji cha wakati maalum, si cha kila siku. Kuna nyakati ambapo ambapo nahitaji mskumo wa haraka, hasa nikilala na kidogo au nina kazi nzito ya kufikiria kwa muda mfupi. Hapo kahawa inaweza kunisaidia. Lakini mara nyingi kahawa hunifanya nijisikie kama mwili wangu umeharakishwa sana. Wakati mwingine hata mikono au akili inakuwa na msisimuko uliopitiliza. Pia, nikinywa kahawa mara kwa mara nahisi tumbo halikai sawa au usingizi wangu huvurugika Jambo lingine linalo fanyika ama linalo nifanya nipende chai zaidi ya ni kwamba chai ina uhusiano wa kijamii na kitamaduni. Katika mazingira mengi sana sana kwetu chai huambatana na mazungumzo, mapumziko au hata mshikamano na watu wengine. Kukaa na mtu mkanywa chai ni kama ishara ya kupeana muda, kusikilizana na kushirikiana mawazo. Kahawa mara nyingine huhusishwa na haraka, kazi au kukimbizana na muda, wakati chai huleta hali ya subira na maelewano. Pia, kwa upanda wa afya nahisi chai inafaa zaidi. Naweza kunywa vikombe kadhaa vya chai bila kuhisi madhara makubwa Ilhali kahawa ikizidi huniacha nikiwa na wasiwasi au kuchoka ghafla baada ya ile nguvu ya awali kuisha chai inanifanya nihisi mwili uko katika usawa Si juu sana wala si chini sana.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani na kwa kweli hilo limekuwa jambo ambalo limenijenga na kulizoea kwa muda. Hasa kutoka na aina kazi nazofanya na mtindo wa maisha inayoishi. Kufanya kazi nyumbani kwangu si uvivu wala kukwepa majukumu. Bali ninjia ambayo inanisaidi ya kuwa mwenye tija zaidi, mwenye utulivu wa akili na mwenye uthibiti mzuri wa muda wangu. Kwanza kabisa, kazi ya nyumbani na inanipa uhuru wa kupanga muda wangu, na hizo kuanza kazi mapema na kuchelewa kidogo kulingana na ratiba yangu. Bila shinikizo la safari za asubui, foleni au haraka zisizo na zalazima, huu muda nao kwa kutuasafiri naweza kutumia kufanya kazi zaidi. Kujifunza kitu kipia au hata kupumizika kidogo ili ya akili iweze kufanya kazi nzuri. Hii inanisaidia pia kupanga vipaumbele viangu kwanjia inayofa. Lapili, nyumbani kuna mazingira tulivu ambayo yananirusu kuzingatia kazi yangu bila usumbufu mwigi. Fisini mara nyingi kuna kelele, mazungumuzo ya siyoisha au mkutano ya gafla inayokatiza mtiririko wa mawazo. Nyumbani ninaweza kuchagua mazingira yangu mwenyewe, mali pakuka, muanga ninao upenda na hata muziki laini wa nyuma kama naitaji. Hii inanisaidia kuingia kwenye hali ya umakini, wakina na kufanya kazi kwa ubora zaidi. Pia kufanya kazi nyumbani, kuna nipa faraja ya kimwili na kiakili. Naeza kufa mavazi yanayo nifanya nijisikie uhuru na mchangamfu. Kunyya chai yangu kwa wakati ninaotaka na kuchukua mapumziko mafupi bila kuhisi kama kuna mtu ananitazama au kuniukumu. Huu unipunguza msongo wa mawazo na unifanya nifraie zaidi kile ninacho kifanya. Jamba ambalo huongeza ufanisi wangu. Hata hivyo, napenda kuweka wazi kwamba kufanya kazi nyumbani kuna hitaji ni dhamu binafsi. Bila mipaka mzuri, mtu anaeza kuishi kucheleweshwa kazi au kuchanganya majukumu ya nyumba na kazi. Kwa upande wangu, nimejifunza kueka ratiba malengo ya kila siku na muda maalumu wa kazi ili nisiishie kufanya kazi kwa ovyo. Minapo chukulia kazi ya nyumbani kwa umakini kama kazi ya ofisi ni matokeo yake kwa mazuri sana. Kuna pia faida ya kupunguza gharama. Kufanya kazi nyumbani, kuna nipunguzia matumizi ya usafiri, chakula, cha nje na hata mavazi ya kazi. Ina nisaidia kuokoa pesa na kukuzielekeza kwenye mambo mengine muhimu kama maendeleo binafsi au mipango ya badae. Pia kuwa karibu na familia au watu wa nyumbani. Kuna nipa hali ya karibu na usaidizi wa kiisia ya ambao mara nyingi upatikani ukiwa maali siku mzima. Hata hivyo, siezi kusema kwamba kazi ya nyumbani haina changamoto Kuna nyakati ambazo na hisi ninge penda kubadilisha mazingira kutana na watu ana kwa ana au kupata mskumo wakijamii unaopatikana ofisini Kwa sababu hiyo, hiyo ninaona kazi ya nyumbani ikiwa boda zaidi pali Inapo changanywa na mikutano ya mara kwa mara au kazi za nje Inapo itajika.

Hali ya hewa ninayo ipenda zaidi ni hali ya hewa ya wastani. Hasa ile liyo na baridi ya kiasi upepo mwanana na jua lisilochoma sana. Sipendi sana hali ya joto kali wala baridi kali kupita kiasi kwa sababu zote mbili hunifanya nijisikie huru kimwili na kiakili. Hali ya hewa ya kati hunipa usawa mzuri unao niruhusu kuendeleza usho kuendelea na shughuli zangu za kila siku bila usumbufu mkubwa Napenda sana siku ambazo asubuhi kuna baridi kidogo hewa safi na utulivu Kisha mchana jua linatokea kwa upole bila kuchoma na hali hii hunifanya nijisikie mchangamfu mwenye nguvu na tayari kuanza siku baridi ya kiasi inanisaidia kufikiri vizuri na kufanya kazi kwa umakini hasa zile zinazohitaji mawazo au umakini wa muda mrefu. Akili huwa tulivu zaidi wakati joto halijapanda sana. Pia napenda hali ya hewa yenye mawingu mepesi au mvua nyepesi. Mvua ndogo ndogo hunipa hisia ya utulivu na huifanya mazingira yawe safi na yenye uhai. Wakati mvua inanyesha, taratibu, napenda kukaa ndani kufanya kazi zangu, kusoma au kunywa chai huku nikisikiliza sauti ya matone ya mvua. Hali hii hunifanya nipunguze haraka ya maisha na kujitafakari zaidi mawingu pia mawingu pia hupunguza jua kali. Jambo ambalo hunifanya nijisikie huru kutembea au kufanya shughuli za nje bila kuchoka haraka. Kwa pande nyingine, joto kali hunisumbua sana. Linafanya nihisi uchovu wa haraka, jasho kupita kiasi na wakati mwingine hata kukosa hamu ya kufanya kazi. Katika hali ya joto kali, hata kazi rahisi huonekana nzito na umakini hupungua. Vivyo hivyo baridi kali sana hunifanya nijikaze kupita kiasi mwili kuwa mzito na wakati mwingine hupunguza mwendo wa shughuli zangu ndio maana napendelea hali ya hewa ambayo siyo kali upande wowote Hali ya hewa ya wastani pia hunipa uhuru wa kuchagua mavazi kwa urahisi Sina haja ya kuvaa nguo mzito sana wala nyepesi sana Naweza kuvaa kwa raha na kuendelea na siku yangu bila kuhangaika kubadilisha mavazi mara kwa mara Hili linaongeza faraja na kujiamini katika shughuli za kila siku Zaidi ya hayo, hali ya hewa niliopendelea huadhiri sana hali yangu ya kihisia Ninapokuwa katika mazingira yenye hewa ya wastani Nahisi amani ya moyo, nina umilivu zaidi kwa watu na mawazo yangu huwa wazi hali hii hunisaidia pia kudumisha mahusiano mazuri na kufanya maamuzi kwa utulivu.

Kwa kawaida, naoga maramoja hadi mbili kwa siku kulingana na hali ya siku yangu, shughuli nilizo fanya na mazingira ya hewa. Kuoga kwangu, siotu suala la usafi wa mwili, bali pia nisehemu ya utaratibu wangu wa kujutunza na kutuliza akili. Siku nyingi, hasa zileza kawaida ambapo sina shughuli nzito sana. Naoga maramoja kwa siku Mara nyingine, mara nyingi asubuhi Kuoga ya subuhi hunisaidia kuanza siku na nisaidia kuanza siku nikiwa msafi, mchangamfu na mwenye hali mzuri ya akili maji huniamusha, uniondolea usingizi mzito na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na majukumu ya siku Baada ya kuoga asubuhi nahisi kujiamini zaidi Ninapokutana na watu na ninapoanza kazi zangu Hata hivyo, kuna siku ambazo naoga marambili kwa siku hasa pale ninapofanya shughuli zinazochosha mwili kama kufanya kazi nyingi au kufanya mazoezi au kukumbana na joto kali katika hali kama hizi, kuoga jioni huwa ni muhimu sana kwaangu huondoa jasho, vumbi na uchovu wa siku mzima. Kuoga jioni hunisaidia pia kupumzika, kutuliza misuli na kuandaa mwili kwa ajili ya usingizi mzuri Napenda kuoga jioni hasa wakati wa joto kwa sababu hunipa hisia ya faraja na utulivu Baada siku ndefu maji ya kuoga hunifanya nijisikie kama nimeacha mzigo yote siku nyuma yangu mzigo yote ya siku nyuma yangu. Ni kama njia ya kujisafisha Sio mwilini tu bali hata kiakili Wakati mwingine mawazo mingi ya siku, hupungua mara tu ninapooga na kuvaa nguo safi. Pia, ninazingatia sana usafi ya mwili kwa heshima ya watu wengine. Kuoga hunisaidia kuhakikisha niko safi ninapokua karibu na watu Iwe ni kazini, nyumbani au katika mazingira ya kijamii Ninaamini usafi ni sehemu ya heshima, aah heshima kwa nafsi yako na kwa wale unaokutana nao. Hata hivyo, ninaamini pia katika mizani usioge kupita kiasi kila bila sababu Kwa sababu kuoga kunaweza kuathiri ngozi hasa kama maji ni moto sana au sabuni inaotumika ama sabuni zinatumika kupita kiasi Ninajaribu kuoga kwa njia inavyofaa. Nikitumia maji ya na bidhaa zinazolinda ngozi na kuacha mwili ukiwa na hali ya asili bila kuharibiwa.

Wakati wa likizo najistawisha kwa makusudi ya na kwa mipango Kwa sababu ninaona likizo siyo tu muda kupumzika bila mwelekeo Bali ni fursa muhimu ya kujijenga zaidi kimwili kiakili na ata kijamii na jitahidi kutumia likizo kwa njia enye mizani kupumzika kujifunza na kujidhamini kujitathmini ili nirudi kwenye majukumu nikiwa mtu mbora zaidi kuliko nilivyo kuwa kabla Mwanzo kabisa najistawisha kwa kupumzisha akili na mwili katika kipindi cha kawaida cha kazi akili hua imebanwa kwa na ratiba presha na majukumu mengi Likizo hunipa nafasi ya kupumzika huku huku siyo vivo bali ni kujirekebisha upya Ninapo tulia mawazo yanakuwa wazi zaidi na hata motisha ya kufanya mambo huongezeka Likizo ninaotumia sana kujifunza vitu vipya na kuimarisha vili vyopo Naeza kusoma vitabu ambavyo sikuwa na muda navyo wakati wa kazi kujifunza ujuzi mpya mtandaoni au kufanya utafiti ndogondogo kuhusu mambo yanayo nivutia kujifunza wakati walikizo unipa uhuru wa kuelewa kwa kina bila presha ya mitiani au deadlines Hii hunisaidia kukuza marafiki maarifa yangu na kunifanya nijisikie nimeendelea siku simama Pia najistawisha kuangalia upya malengo yangu ya maisha Likizo unipa muda wa kujitafakari kujiuliza nimefika wapi Ninataka kuenda wapi na ni nini ninacho paswa kubadilisha Mara nyingi naandika mawazo yangu Napanga malengo mapya au kurekebisha mipango ya zamani Huni muda wa kujisikia huru na kufikiria kwa kina bila kelele za kila siku Kwa upande wa mwili wa mwili, na jitiyadi kuendeleza kuendelea na mazoezi, mapesi na kujifunza, kujitunza kiafya Si lazima iwe mazoezi makali Lakini kutembea kufanya mazoezi ya nyumba au hata kujiusisha na michezo unisaidia kubaki mwenye afya njema na pia likizo unipa muda kukula kwa utaratibu kujaribu kula venya afya na kunywa maji ya kutosha mambo ambayo makati mwingine upotea kwenye ratiba ya kawaida ya kazi Najistawishi pia kupitia maudiano ya na watu Likizo ni muda mzuri wa kuimarisha usiano na familia na marafiki kuwa na watu ni nawe wa jali, hunipa faraja ya kihisia na kunikumbusha dhamani na mausiano katika maisha Mazungumuzo ya kina vicheko na kushirikia na uzoefu nifanya nijisikie nikiwa imara kia kili na kihisia Zaidi ya hayo napenda kutumia likizo kwa kubadilisha mazingira inapo wezekana Atakama si safari kubwa kubadilisha mahali kidogo kutembea maeneo mapya au kufanya shuguli tofauti nisaidia kufungua kili na kupata mtazamo mpya wa maisha mabadiliko haya uniletea msukumo mpya na mawazo mapia napurudi kwenye ratiba ya kawaida.